Kukiwa na mvua kubwa mara nyingi huwa sifanyi kazi, ninapendelea kukaa nyumbani na kuangalia vipindi mbalimbali kwenye runinga. Siku ambayo mvua ilinyesha nikaifurahia zaidi ni kipindi ambapo nilikuwa nimepanda mazao na wakati wa mvua huwa sipendelei sana kutoka nje.

Huwa napenda kununua vitu mtandaoni hasa vifaa vya kiteknolojia kama vile simu pamoja na vifurushi mbali mbali. Lakini kulingana na ugumu wa biashara hasa kwa maeneo ya Afrika ya mashariki, watu wengi hawamini sana kununua vitu kupitia mitandao. Japokua mimi naweza kununua vitu mtandaoni.

Wakati wa mapumziko wa mchana mara nyingi, huka nyumbani nikitazama vipindi mbalimbali kwenye runinga, huwa sipendi kuzurura, au kuenda maeneo ambayo ni hatarishi kwangu. Kwa hiyo muda mwingi wakati wa mchana ambayo sifanyi kazi nikiwa kama napumzika, huwa napenda sana kuangalia runinga kwenye vipindi mbalimbali.

Mara chache huwa navaa miwani, hasa ninapohisi changamoto ya macho. Kutokana na matumizi ya muda mrefu ya vifaa vya kielektroniki au kidijitali, kama matumizi ya kompyuta mpakato, laptops, na simu. Kwa hiyo nikitumia vifaa hivi kwa muda mrefu huwa napata tatizo la macho. Hali inayonifanya niwe navaa miwani.

Kusema kweli naipenda sana mvua kwa sababu kwanza mvua ikinyesha mazao mashambani yanakua, ukizingatia mimi ninapenda kulima sana, napenda kulima mazao ya mahindi na maharage, lakini pia mvua ikinyesha inafanya hali ya hewa inakuwa nzuri, joto linapungua. Kuna kuwa na hali ya hewa nzuri ya kuvutia na ndiyo maana napenda sana mvua.

Mafanikio binafsi ambayo ninayadhamini sana nikiwa kazi ni kwanza ni kukamilisha kazi kwa wakati. Nikiwa nimeweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati nayadhamini hayo kama mafanikio makubwa katika eneo langu la kazi. Kukamilisha kazi kwa wakati ni mafanikio yenye dhamani kubwa sana kwa mfanya kazi yoyote yule.

Na isaidia jamii yangu ya karibu kwanza kwa kupitia elimu huwa na chapisha makala mbalimbali kwenye ukurasa wangu wa blok ambako huko na i elimisha jamii kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu utunzaji wa mazingira, mahusiano, namna ya kujikwamua kiuchumi na vitu vya namna hiyo kwa hiyo jamii yangu inanufaika na uwepo wangu kupitia teknolojia na matumizi ya tehama.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu, kwanza ni kushika amri ya dini ambayo naifuata, ili ndiyo jambo la msingi sana. Lakini jambo la msingi la pili kuhusu dini yangu ni kuheshimu wengine, kwamba kila mtu ana dini yake na hakuna dini iliyo bora kuliko dini ya mwingine. Huu ni kuheshimu na kuwasikiliza wengine kwenye mitazamo yao ya kidini.

Tunda ambalo ninalipenda zaidi kuliko matunda mengine ni tikitimaji. Na sababu kwanza tikitimaji ni tunda laini nikila lenya ladha nzuri. Lakini pia ni tunda ambalo kwa kiwango kikubwa lina maji. Na kama tunapojua asilimia kubwa ya mwili wa binadamu ni maji. Hivyo kula tikiti kunanifanya niweze kupata maji ya kutosha kwenye mwili na hivyo kuwa na afya njema.

Ili kulinda mazingira yanao ni zunguka huwa nafanya usafi kwanza wa kuzunguka mazingira niliopo, lakini pia nafanya jukumu la kutoa elimu kwa wengine juu ya umuhimu wa kutunza mazingira, kwani mazingira ya siyo tunzwa yana kuwa na athari kwa sisi sote.

Somo la sayansi ambalo nalipenda zaidi ni somo la bayolojia ni kwa sababu kupitia somo hili najifunza hasa namna mwili wa binadamu unavyofanya kazi, namna gani binadamu yeye mwenyewe anaeza kuulinda mwili wake, dhidi ya magonjwa, na namna gani mifumo mbalimbali ya mwili inavyofanya kazi.

Mara nyingi asubuhi nikiwa nimeamka, kitu cha kwanza kufanya huwa ni kusali, kumshukuru Mungu kwa kunijalia siku mpya. Lakini pia ninapata chai ya asubuhi baada ya kuwa nimeoga na kupiga mswaki lakini huwa napendelea kuamka zaidi saa kumi na mbili za asubuhi. Na mambo ambayo nayafanya kabla ya kuondoka ni pamoja na kufanya usafi. Na siku zote najisikia furaha na fahari ninapokuwa nimeamka salama asubuhi.

Huwa ninapenda kununua vitu kwenye masoko ya kawaida ambayo yapo mitaani na wakati mwingine ninapokosa vitu fulani basi huwa naenda kununua vitu kwenye supermarket. Lakini nina imani zaidi katika masoko ya kawaida ya mitaani.

Ninaipenda asali kwa sababu ni chakula cha kiasili, chenye virutubisho vingi, lakini pia asali inatumika kama kiungo cha ladha pale mtu anapotaka kutumia chai ya asubuhi. Asali pia inaweza kutumika kama dawa, kwa hiyo kijumla ninaipenda sana.

Ujuzi ulioniimarisha zaidi ni ujuzi wa kutumia internet pamoja na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujipatia kipato. Ninafurahi sana kupata ujuzi huu kwa sababu unanisaidia katika kufanya shughuli mbalimbali lakini pia kujiingizia fedha.

Ninapenda kucheza michezo ya ubao, hasa kufanya mafumbo mbalimbali kwenye ubao, ikiwemo kufanya hesabu za haraka haraka kwa kuandika swali fulani na kisha mtu kufikiria, kisha kutoa majibu, almaarufu kama chemsha bongo. Kwa ninaipenda michezo ya ubao kwasabu inachangamsha akili.

Ninapenda kunywa maziwa, hasa maziwa ya ng'ombe kwa sababu ni ya afya na yanapatikana kiurahisi. Napenda kunywa maziwa hasa wakati wa asubuhi kama sehemu ya chai, lakini pia naweza kunywa maziwa ya mgando kwa sababu ni ya afya zaidi.

Napenda kuvaa nguo za heshima, za staha, ambazo hazibani sana na wala hazipwai sana. Nguo ambazo zina nitosheleza vizuri. Nguo hizi inakuwa ni utambulisho wangu halisi kwamba ni mtu wa aina gani na heshima gani natakiwa kupata kutoka kwenye jamii.

Nikiamka asubuhi kitu cha kwanza ambacho huwana kifanya ni kusali, kumshukuru Mungu kwa kunilinda usiku kutwa. Kitu cha pili nitakacho kifanya baadaya kua mka asubuhi hua ni kufanya usafi binafsi ikiwemo kuoga na kupiga mswaki kisha kupata kifungu wa kinywa.

Kwa siku na piga picha mara nyingi, inategemeana na niko mazingira gani na tukio gani linaendelea uko. Kama niko maeneo ambayo kuna tukio la muhimu linaendelea matharani, labda kuna mziki ama kuna tamasha fulani basi, nitapiga picha kwa ajili ya kumbu kumbu.

Kinywaji ambacho ninakipenda zaidi kwangu mimi binafsi ni juisi ya matunda kwa sababu imetengenezwa na virutubisho halisi. Lakini ninakumbuka wakati nikiwa nainywa, ikiwa ya baridi inakuwa ni tamu sana na inatengenezwa na wanafamilia ambao mnakaa nao.

Mara nyingi huwa ninacheza na wanafunzi wangu ambao ninawafundisha. Tunaweza kufanya michezo mbalimbali uwanjani kama vile kucheza mpira wa miguu, mpira wa wavu pamoja na mpira wa pete kwa wasichana. Lakini pia tunafanya mazoezi ya kukimbia, kwa hivyo watu ambao tunacheza na wanafunzi wangu.